Jambo la muhimu kwangu la dini ni wakati wa kujifunga. Unapo jifunga ni jambo la maana sana, maana unajinyima na unapata fulsa ya kujiunganisha na kusoma neno la Mungu. Unapo jinyima kukula na kunywa ni jambo lile linakuvuta kalibu sana na muumba wako. Ni vizuri kusititiza, kujifunga na kujinyima ili uwe karibu na Mola wako.

Mnyama ningependa kufunga ni chui. Ni aina ya paka lakini ni paka wa mstuni. Anafuanana na paka wa nyumbani. Anatabia kama za paka kabisa. Jambo moja ninapenda chui ni ya kwamba anapo shiba hana uchokozi. Anaonekana ni mnyama mtulivu. Jambo moja la kuchekesha kuhusu chui ni ya kwamba kama ameshiba anatulia na hapendi uchokozi. Lakini atalala na aweke mkia wake ukiwa laini. Unapovuka iyo mkia. Hapo ndipo atapandisha hasira na atakupiga. Lakini unapo mwondokea pole pole, chui hana uchokozi ata kuzindikisha na awe rafiki yake. Napenda kumfunga juu anakaa tu paka.

Palipo wazee hapaharibiki neno. Ni vyema kuwa na uhusiano mwema maana watu wazee ni watu wenye maarifa na ujuzi mingi. Katika maisha yao wamepitia na wakaona mengi. Kwa hivyo wanapokushauri wewe mdogo, wanajua njia njema unayofaa kufuata. Ni vyema kuwa na maisha mazuri na wazee na uhusiano mzuri. Ninawapenda wazee na nawaheshimu maana wanao nidhamu, wanao ujuzi wa maisha. Na njia zao ni laini na zilizo kweli, mwelekezo mwema.

Tabia inayonichukiza kwa watu ni wakati unaongea na simu ya rununu na unaongea kwa sauti ya juu. Nasikianga imeniudhi na inanichukiza sana. Maana unafaa kuwa unaongea na sauti ya chini, unaongea na mwenye anakupigia sio kila mtu mwenye ako mahali hapo anasikiza maneno yako, ama wanaacha kufanya jambo zingine wasikize kile unachosema. Kuongea na sauti ya juu hiyo ni tabia moja ambayo inanichukiza sana.

Jambo jipya ningependa kujifunza ni lugha ya ujerumani. Ningependa kujua hiyo lugha ndiyo niwe na uhusiano mwema na wajerumani katika matamshi yangu na wao. Ningependa kujua ujerumani ndiyo niweze kujua urahisi sana lugha yao na mila na disturi zao. Ningependa sana kujifunza jambo jipia kama kujua ruga ya ujerumani.

Ndiyo napenda kuimba, wimbo ni kitu moja muhimu sana katika maisha ya mtu. Unapo kuwa na furaha, unaeka muziki wa furaha inaelezea hisia zako, pia unapo kuwa na huzuni kunazo wimbo mingi za kukufariji na kukutia moyo, wimbo ni kitu moja ya maana ambayo inaeza kukustahili katika maisha yako. Unapokuwa unaimba pia unasahau matatizo mengi ambayo unapitia na unajipa moyo unaona unaeza yote katika hali ile ulionayo.